Ninapo starehe, ninapenda kufanya mambo madogo ambayo uniletea furaha ya kipekee. Kwa mfano, nakaa karibu na dirisha, nikitizama miti inavyopitisha upepo. Au, nakaa chini, nikifurahia jua la asubui huku nikisoma hadithi fupi. Mara nyingine nafanya mazoezi madogo ya kupumua kwa kina. Au kufurahia vinywaji vya asili huku nikisikiliza sauti za wanyama au ndege. Shughuli hizi unifanya nitulie kiakili na zinaniruhusu kutafakari na zinanipa furaha ya ndani isio na shinikizo.